Ili kujitunza na naweza kuhakikisha kuwa ulinzi wangu ni mwema. Mahali ninapoishi ni mahali pasipokuwa na watu wabaya. Na pia vitu ninavyovifanya ni vitu visivyoweza kunisababishi hatari yoyote katika maisha yangu ya sasa na maisha ya baadae.

Hekima ambayo nimejifunza katika maisha ni jinsi ya kuishi na watu kwa heshima na taathima na pia jinsi ya kubeba watu walivyo yaani jinsi wanavyo kutendea unawalipa kwa mema wala siyo kwa mabaya wale wanao kutendea mabaya unawalipa kwa mema.

Naweza kutumia komputer wakati mwingi kuingia katika mtandao au kuchapisha maandishi fulani yanayo itajika kwa ajili ya mambo moja au mbili.

Mji ambao ningependa kutembea ni mji wa Marekani. Hii ni kwa ajili ya kutembea na kwa ajili ya kupata maelekezo mapya na pia kuonana na watu wapya ambao sijapatana nao hapo awali.

Mimi napenda mikutano ambayo inatufunza jinsi ya kujiendeleza katika maisha yetu, jinsi ya kujinufaisha mwenyewe na pia jinsi ya kuishi na watu wengine.

Muji wangu wa kuzaliwa ni muji mkubwa. Muji uo una watu wengi. Tudamo ishi kuna ushirikiano mwema kati yetu na wanakijiji wenyewe. Una majumba makubwa, na ya kupendeza.